Mafanikio ya binafsi ni nayodhamini zaidi kazini ni kuona juhudi zangu zinaleta matokeo chanya na penda pale ni napofanikiwa kutimiza marengo nirio, pangiwa kwa wakati na kuona ubora mzuri, pia ni nadhamini sana pale ni napojifunza ujuzi mpya au kuboresha uwezo wangu kupitia changamoto za kazi, kupata heshima na kuaminiwa na wenzangu pamoja na viongozi. Kazini hunipa motisha kubwa na kunifanya nijisikie kudhaminiwa.

Mara nyingi asubuhi hupenda kula chakula chepesi lakini chenye, kunipa nguvu za kwanza siku, kawaida hula chai ya maziwa au chai ya rangi niki ambatanisha na mkate, mandazi au chapati, wakati mwingine hula mayai au uji hasa ni kijua siku, itakuwa na kazi nyingi, sifurai kuandoka nyumbani ni kiwa na njaa kwa sababu hunifanya nijisikie mchovu mapema, kula, kifungua, kinywa, hunisaidia kuwa, makini na mwenye nguvu kazini.

Kwa kawaida, siendi hospitari mara nyingi kwa mwaka, huwa naenda rabda mara moja au mbili. Hasa kwa ajili ya uchunguzi wa kawaida au nikihisi kuna tatizo linahitaji ushauri wa daktari, ninajitahidi kuzingatia mutindo mzuri wa maisha, kama kula vizuri, kufanya mazoezi na kupumzika, ya kutosha ili kuepuka kuungua mara kwa mara. Hata hivyo, na amini ni muhimu kumuona daktari mapema unapohisi mabadiriko ya siyo ya kawaida mwirini.

Napenda kuwa mahali palipo tulivu na penye amani ambapo ninaweza kujisikia huru na kupumzika bila usumbufu mwingi, maeneo enye mazingira ya asiri kama bustani, ufuka au sehemu zenye miti, hunipa utulivu wa akili na hunisadia kufikiria vizuri, pia napenda mahali penye watu wenye heshima na mawasiliano mazuri.

Kwa ujumla napenda chakula cha haraka lakini siwezi kusema napenda kupita kiasi. Kuna nyakati fulani huwa kinanisaidia hasa nikiwa na haraka au nikiwa nimechoka sana baada ya kazi. Chakula kama chipsi, baja au kuku wakukaanga huwa rahisi kupatikana na kinashibisha haraka hata hivyo kujitahidi kukila kwa kiasi cha. Kwa sababu najali afya yangu.

Napenda sana wanyama wanaofugwa manyumbani hasa mbwa na paka, mbwa napenda kwa sababu niwaaminifu, wanapenda watu na walinzi wazuri, paka nao nawafurahia kwa kuwa niwapole, wasafi na wanajitegemea sana, pia napenda kuona ndege kwa sababu ya sauti zao na uzuri wao. Kwa ujumla, napenda wanyama wanaoleta furaha, utulivu na urafiki kwa binadamu na wanaofundisha upendo na kuwajibika.

Ndiyo, napenda sana kuzungumuza kuhusu siasa ni mada yenye changamoto, lakini pia ina uwezo wa kuadhiri maisha yetu kwa njia nyingi, napenda kufuatilia matukio ya kisiasa, kueleza mitazamo mbalimbali na kushiriki mazungumzo yenye tija kwa ujumla ni eneo linalo nipa fursa ya kujifunza na kubadilisha mawazo.

Ndiyo, napenda kutembea kwa miguu mara kwa mara kwa sababu hunisaidia kujisikia vizuri kimwili na kiakili. Kutembea hunipa nafasi ya kufikiria, kupumua hewa safi na kupungua, kupunguza msongwa wa mawaza. Pia ni njia rahisi ya kufanya mazoezi bila garama kubwa. Wakati mwingine, hutembea asubui au jioni hasa mahali palipo utulivu, kutembea hunisaidia kuboresha afya moyo.

Napenda kununua vitu sehemu zilizo rahisi kufikiria na zinazotoa changamoto mbalimbali. Mara nyingi huenda madukani makubwa au soko kubwa kwa sababu kuna kila kitu chini ya paa moja. Na mara nyingi hufanya manunuzi mtandaoni kwa urahisi na kuokoa muda pia napendelea maeneo safi na yaliyo na mpangilio mzuri. Kwani kununua kwenye mahali penye utulivu kunafanya zoezi la manunuzi liwe la kufurahisha.

Stadi muhimu kwa kazi yangu ni uwezo wakupanga na kushugulikia majukumu kwa ufanisi. Pia ni muhimu kwa kuwasiliana mazuri na wenzangu na wateja, ili kuekelea vizuri na kuepuka migogano. Uwezo wakushugulikia matatizo kwa haraka na kwa busara ni stadi nyingi muhimu. Pamoja na kuwa na nidhamu binafsi na kushirikiana na ushirikiano timu. Zaidi kujifunza haraka na kubadirika kuringana na mabadiriko kazi ni kuna saidia kuha kikisha ufanikiwa katika kazi yote tunayofanya.

Wakati umeme unapokatika, kwanza hujaribu kubaki mtulivu na kuangalia ni muda gani tatizo linaweza kuchukua mara nyingi hutumia taa za dharura au betri ndogo ili kuendeleza mashughli muhimu kama kusoma au kufanya kazi ndogo baada ya hapo zisizo utegemea umeme. Pia, huangalia taarifa za shirika la umeme kuona tatizo linatajiriwa kutatuliwa lini.

Kwa kabisa, huchunguza tabia zangu za kila siku ili kuhakikisha hazina, madhara, makubwa kwa mazingira, kwa mfano, hujaribu kupunguza, kutumia plastiki, kufungua taa zisizo muhimu, na kutumia maji kwa uwangalifu, pia hupanda mimea na kushiriki katika shughuli za usafi, na upandaji miti jamii inapokua na fursa.

Kwa ujumra ninajihisi mchanganyiko kwa uhisia kuhusu tadhmiya za kazi. Wakati mwingine zinanifanya nihisi wasiwasi kwa sababu najua nina pimwa. Lakini pia naziona kama fursa ya kujifunza na kubolesha utedaji wangu. Tadhmini hunisaidia kuelewa nguvu zangu kwa maeneo ninayo hitaji kuboresha. Nikipewa mrejesho wa haki na wakujenga.

Napenda kula mboga mbalimbali hasa zile zenye ladha nzuri na zinazo saidia afya kati ya zote napenda spinachi, mchicha na karoti kwa sababu ni rahisi kuaanda na zina virutubisho vingi pia napenda kupika kabichi na mboga mengi kama vile kunde na bendi kwa sababu huchangia katika mlo kamili mara nyingi hula mboga kwa mchanganyiko pamoja na wali au ugali.

Kila jioni kabula ya kulala napenda kupumzika na kuanda akili yangu kwa usingizi mzuri kwanza hupanga mambo ya kesho kama kazi ya shule ili siku inayofuata ni rahisi kuanza baada ya hapo hupumzika kwa kusoma kitabu kwangalia televisioni kidogo au kuzungumza na familia kuhusu siku yetu.

Napenda kusoma vitabu vya aina mbalimbali kulingana na hali na mudu, muda nilio nao, vitabu vinavyo pendeza zaidi ni vile vya maaarifa binafsi kwa sababu hunisaidia kujifunza jinsi ya, kujiboresha na kufikiria kwa mtazamo chanya, pia napenda vitabu vya hadithi na riwaya kwa sababu huniburudisha na kunipeleka katika ulimwengu wa mawazo tofauti.

Ndiyo, napenda kucheza ngoma ingawa ni mtaalamu. Sana. Kucheza ngoma hunifanya nijisikie huru na mwenye furaha. Hasa nikisikia mziki ninaoupenda. Pia ni njia nzuri ya kufanya mazoezi na kutoa msongo wa mawazo. Baada ya siku ndefu. Mara nyingi, hufurahia kucheza kwenye sherehe. Harusi au hata nyumbani. Nikiwa pekee yangu.

Ndiyo, napenda kuvaa kofia mara kwa mara, hasa pale kunapokuwa na jua kali au baridi, kofia hunilinda kutoka kwenye miale ya jua na pia huongeza mtindo wangu wa kuvaa, wakati mwingine huivaa pia kama sehemu ya mitindo ya kila siku ili kuonekana vizuri, pia kofia ni muhimu pale nikiwa nje kwa muda mrefu, kwani hunisaidia kulinda nywele na ngozi ya kichwa.

Ndiyo nimewahi kufuga mnyama marachache, hasa katika mazingira ya kijiji au wakati wa sehemu maalumu kama siku kuu, ilikuwa ni uzoefu ulionifundisha kuwajibika na kuthamini chakula tunachokula, sio jambo rahisi kihisia, lakini nilielewa kuwa ni sehemu ya maisha na tamaduni zetu.

Mafunzo ya kazi yalionisadia zaidi ni yale yanayohusiana na mawasiriano na usimamizi wa muda. Kupitia mafunzo haya nimejifunza jinsi ya kueleza mawazo yangu kwa uwazi, kushilikiana vizuri na wezangu na kushugulikia changamoto kwa utaratibu. Pia nimejifunza kupanga kazi zangu ipasavyo ili nipate matokeo bola bila kuchanganyikiwa.

Kwa siku ya leo, nitaanza kwa kuamka mapema na kujiandaa kwa amani kabla ya shughli za kazi au shule. Kwanza nitapumzika kidogo, nikipumua na kufikiria, mambo mazuri yanayotarajiwa siku hii. Baada yake, nitakula kifungua kinywa, chenye afya, kama mkate na mayai au uji pamoja na kinywaji cha moto cha chai au kahawa.

Ndio napenda kucheza michezo ya video ingawa si kila wakati. Huwa nacheza zaidi wakati wa mapumziko au nikitaka kujiburudisha baada ya kazi au shughuli nyingi. Mchezo wa video unisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie huru kidogo. Napenda michezo inayohitaji kufikiri mikakati au yenye hadithi nzuri.

Kawaida, napata kufanya kazi vizuri zaidi a subuhi, hasa baada yakumka mapema na kisha kufanya kifungua kinywa chaafya, asubuhi a kili huwasafi, niko makini zaidi na nguvu za mwili na akili zikojuu, hivyo kazi zinazohitaji umakini mkubwa huwa rahisi zaidi, wakati huu napendelea kushughulikia majukumu magumu au yenye changamoto kabla ya mchana, ili baadaye niweze kufanya kazi nye pesi zaidi. Kisha a subuhi hunisaidia kupanga ratiba ya siku vizuri na kuanza siku nikiwa na motisha.

Wakati ninapohitaji msaada kazini, kwanza hujaribu kuelewa tatizo vizuri na kutafuta suluhisho la awali, mwenyewe, ikiwa siwezi kulitatua baada ya kazi, hupiga simu au kuwasiliana na mwezangu au kiongozi wangu, wa kazi kueleza tatizo kwa wazi, hii husaidia kupata mwongozo na ufumbuzi wa haraka.

Ndiyo, napenda kusoma gazeti Mara Kwa mara, hasa asubuhi ili kuwa na habari za siku, na kuanza siku nikiwa na taarifa mpya. Gazeti unisaidia kufuatilia matukio ya ndani na nje ya siasa, michezo na mambo ya kijamii, pia hupandisha ufahamu wangu kuhusu mabadiliko yanayotokea katika jamii na dunia kwa ujumla.

Ndiyo, napenda kupiga picha ingawa sina mtaalamu, sana. Kupiga picha unipafuraha kwa sababu unisaidia kuhifadhi kumbukumbu za nyakati muhimu na maeneo mazuri niliyotembea. Napenda zaidi kupiga picha za mazingira ya asili, watu niliokaribu nao na matukio maalum kama sherehe au safari. Pia napenda kujifunza mbinu mpya za upigaji picha ili kuboresha ubora wa picha zangu.

Kumbukumbu ya kutisha niliyonayo ni tukio la, kupotea nikiwa mdogo wakati wa safari na familia, nilijikuta peke yangu kwa muda na sikujua nianza wapi kuwapata, nilihisi hofu kubwa na kuchanganyikiwa, hasa kwa sababu kulikuwa na watu wengi nisiowajua, ingawa haikudumu muda mrefu, tukio hilo liliniacha na kumbukubu isiyofutika, tangu hapo nimejifunza umuhimu, wa kuwa makini.

Chakula ninachokipenda zaidi ni wali na maharagwe au wali na kuku hasa unapokuwa vizuri na kwa viungo vya asili, napenda chakula hiki kwa sababu kina nitosheleza na kunipanguvu ya kutosha kwa shughuli za siku nzima. Pia ni chakula kinachopatikana kirahisi na kinavirutubisho muhimu kwa mwili maranyingi ninakifurahia zaidi ni kila pamoja na familia au marafiki kwa sababu huongeza ladha na furaha ya kula.

Lengo langu la muda mrefu kazini ni kufikia kiwango cha zaidi katika nafasi ninaifanya natamani kukua kitaalamu kupata uzoefu mapema na siku moja kushika nafasi ya uongozi ili niweze kusaidia wengine kukua pia pia ni lengo la kufanya kazi katika mazingira yanayonihusu kutumia ujuzi wangu kuikamirisha.

Ninajitahidi kusaidia jamii yangu kwa kushiriki katika shughuli mbalimbali za kijamii, pale inapoezekana, kwa mfano kushiriki kwenye usafi wa mazingira, kuchangia michango kwa wanaohitaji na kusaidia kutoa elimu, ndogo, ndogo kwa watoto na vijana, pia kujitahidi kwa na mahusiano mazuri na majirani. Kusikiliza matatizo yao na kutoa ushauri pale unapohitajika.

Baada ya siku ndefu, napenda kupumzika kwa kufanya mambo yanayonituliza na kuniondoa kwenye hali ya uchovu. Napenda kupiga shawa. Napenda pia kutulia kwenye seburu ni kiwatch televisheni ili niweze kutuliza moyo wangu na mafikra yangu.